Napenda sana keki ya chokoleti, yenye ladha tamu lakini isio sana sukari. Napenda jinsi inavekua laini ndani na inye ukoko laini au siomzito sana. Na huniridhisha kiisia kila nilkila kipande kidogo. Pia napenda keki ya matunda, hasa ilenye matunda safi kama machungwa mapapai au maembe. Ladha yake ya sili hunipafu raha ya ndani na mara nyingine hunikumbusha kumbukumu nzuri za nyumbani au shoreza familia.

Mimi hufuata timu ya soka ya Chelsea, napenda jinsi wanavyocheza kwa mindu, umoja wa kikosi na juhudi za wachezaji kuishinda kila mechi. Kila mechi ninapoitazama, ninahisi msisimko wa shauku, hasa pale timu inapofanya mashambulizi mazuri au kufunga mabao ya kufutia. Pia napenda kufuata timu za taifa, hasa pale zinaposhiriki mashindano makubwa kama kombe la duniani. Kufuata timu ya taifa kunanifanya nijisikie mshikamano na watu wengine na pia kunatoa furaha kubwa pale timu inaposhinda au kufanya vizuri.